Wazo langu mzuri la leo ni ati kuna kazi nimekuwa nikifanya miezi tatu iliyopita na kuwa iko karibu kumalizika. Sasa nimekuwa nikiwaza vile iyo kazi ikiisha itakuwa virahisi kulisha ngurue wangu kwani nimekuwa kazi ya kujiundia chakula cha ngurue na cha kuku pamoja na cha samaki. Nimeanza kuona itakuwa virahisi kulisha ngurue, samaki na kuku na kwani chakula haita nigharimu kama vile ingeni gharimu kama ningekuwa nikitumia chakula cha duka hiyo ndo ile wazo nimekuwa nayo leo yote na Ninaona kama itafiki niko karibu kumaliza iyo kazi sasa.